Kenye kilifanya nifurahi sana ni venye nilipata matokeo yangu ya mtihani ya form nne venye nilimaliza shule. Nilipita juu nilijituma sana, nikajikaza na nikasoma, nilikuwa na amka mapema na rauka, silali, watu wakilala mimi nasoma.

Ee navaa miwani sana sana kukiwa na jua kwa sababu hiyo hiyo miale ya jua huwa inachoma macho yangu saa mi huvaa miwani napenda kuvaa miwani ju pia miwani zi hukaa poa zinakaa supuu ee napenda kuvaa miwani.